Naam huwa napenda kuimba wakati nimetulia ama wakati akili yangu iko mahali pa amani wakati nina furaha Si ati eti nina sauti nzuri sana lakini kivyangu naona kwamba sauti yangu ya kuimba huwa inakuja wakati nina furaha, kama nimekasirika basi siezi imba vizuri.

Sera ya kampuni ninayoona muhimu ni hile ambayo inasema ya kwamba mwanamke akiwa mjamzito Apewe ruhusa ya kuenda nyumbani kwa siku anazo hitaji bila kukatwa mshahara Kwa sababu ujauzito ni hali ya kila siku ya maisha sababu hivyo ndo watu uzaliwa Kwa hiyo naona kwamba sera hii inafa iwe kwa kampuni zote Naosema kwamba mama mjamzito aliye kazini Apewe aheze ende kuenda nyumbani bila kukatwa mshahara wake wa siku yoyote.

Michezo wa kadha wa kadha ambayo napenda kuitazama kwa televisheni wakati mwingine kwa simu ya mkononi ama hata nikwenda nikiangalia wakati unaochezwa kwa macho Napenda kucheza kuona michezo ya kandanda, napenda kutazama mchezo wa raga, pia na vile vile napenda kutazama mchezo wa basketboli sababu unaona kwamba unanipatia furaha, unachangamsha, kwamba nikishabikia timu zangu, huwa nahisi kwamba nina furaha.

Nikiwa na furaha nyumbani huwa nafanya vitu kadha wa kadha ambao vinaonyesha nimefurahi Kitu cha kwanza nitafanya, nitahakikisha kwamba nimefanya usafi kwa nyumba ni kitu ambacho kinanifurahisha na mimi kwamba nikiwa na furaha, naanza kufanya kazi za nyumbani kama vile kuosha vyombo, kufua, kuosha nyumba bila kulazimishwa, najikuta mimi mwenyewe tu nimeanza kufanya wakati mwengine najikuta nimeimba wakati mwengine najikuta naanza kupika vyakula hivyo ndo vitu mimi hufanya nikiwa na furaha nyumbani.

Muziki ninaosikiza mara nyingi zaidi kwangu ni muziki wa reggae, muziki ambao umetoka kule sehemu za Jamaica. Nahisi kwamba muziki huu huwa unaongelea mamba ambayo yalikumba binadamu, hususa sisi waAfrika, miaka hapo nyuma, inatukumbusha kuhusu tulikotoka kuhusu ruti zetu. Kwa hiyo mi hupenda kusikiza reggae mara nyingi na vile wakati mwingine mwingine nasikiza muziki wa bongo.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya mandarin, lugha ya wa China sababu nahisi ya kwamba kuna Ukiweza kujua lugha hiyo kuna vitu ambavyo vinaweza kuja maishani mwako ambayo vinaweza kusaidia wewe ukilinganisha na watu wengine sababu sio watu wengi duniani ambao wanaongea lugha ya kimandarini ya wa China na ukiangalia kwamba wa China kwamba wamejaa duniani kwote wakifanya biashara Kwa hivyo nahisi kwamba nikijua lugha ya kimandarini ya wa China, nitapata opportunity zaidi za kazi, nitapata njia nyingi za kazi zaidi kwa kujua tu kimandarini.

Naam, nishawai shiriki mashindano ya soka Tulikuwa nilipukua shule, nilipukua kule shuleni ya upili nilishiriki mashindano ya soka ambayo waliokuwa nambari ya kwanza bora, wanapewa mbuzi mkubwa Lafu nambari ya pili na nambari ya tatu wanakula mbuzi ndogo Kwa hiyo sisi darasa letu tulimaliza nambari ya pili na tukapewa mbuzi mmoja mdogo hio ndio mashindano ambayo nisha shiriki.

Huwa sipigi picha mara nyingi sana. Kivyangu huwa napiga picha. Tuseme tu kwa mwezi. Naweza piga picha kama mara mbili, ama mara tatu. Sababu mimi siyo mtu sana ambaye nikipenda kuona kitu. Unapiga picha. Mimini mtu ambaye. Huwa naona tu nikiwa na kitu kizuri. Kinanifurahisha macho. Mara nyingi huwa tunaangalia nafurahisha macho. Lakini kama kitu kizuri zaidi. Ndo mimi piga picha. Kwa hivyo mimi sipigi picha mara nyingi. Huwa napiga tu kama mara tatu kwa mwezi.

Mimi upendelea kuandika, ukilinganisha na kusoma kwa sababu nahisi ya kamba kuandika inafanya mtu. Anaeza kukumbuka zaidi, vitu, ukilinganisha na kusoma. Kivyangu mimi ndo hiu wanaona, nashika vitu zaidi. Kwa hiyo nikisoma sekta fulani ambayo nataka kuelewa, nasoma mara moja. Kile ambacho nimekisoma nakiandika mara kama mbili au mara tatu, ndio nieze kukishika zaidi.

Ndiyo, mimi hupenda kujifunza historia, hususan historia za kitambo, historia za nchi za bara Europa, ama bara la Asia, bara ambalo si letu Afrika, ningependa kujua watu kitambo walikuwa wanaishi kwa njia gani, ama vitu vilifanyika kitambo, vilifanyika kwa nini, na vilifanywa na nani, na ndiposa nini kiweza kufanyika. Kwa hiyo mimi hujifunza historia kusoma vitabu kuangalia pia filamu za dokumentari ambazo zinaonyesha vitu zilivyofanyika kitambo na vile vile huwa napenda pia kusikiza audiobooks na kuenda kuweza kujifunza historia ya kitambo.

Kivyangu mimi huoga mara moja kwa siku. Bada kufanya mazoezi ya asubuhi. Ama wakati ambapo nafanya mazoezi inalingana kama ni asubuhi ama jioni. Huo ndo wakati wangu wa kufanya kuoga sababu nikitoka mazoezini, naoga alafu najitayarisha kwa siku. Huku mahali ambapo naishi kwa sasa kuna baridi nyingi kwa hiyo, ukioga na maji Ukioga sana utapatwa na homa kwa hiyo mi huoga mara moja kwa siku.

Ndiyo mimi hupenda kupanda milima ususan siku za jumapili ama wakati wa watu weekend labda jumamusi ama jumapili ususan siku za jumapili mimi upenda kuenda na majama ndugu na marafiki kama milima ambapo nishai panda ni mlima kenya na mlima wanyeri kwa hivyo mimi upenda kupanda milima lakini sio sana na pia huwa napenda kuenda kama hali ya anga ikiwa vizuri wakati ambapo hamna jua sababu ukienda kule milimani kukinyesha utateseka sana Mi hupenda kupanda milima wakati hali ya anga iko safi na huenda pia kuenda na marafiki.

Kweli mimi hupenda kuangalia nyota ni kitu ambacho nimeishi kufanya kutoka nikiwa mdogo na huwa nikiangalia juu nafikiria huko angani nini kilichopo huko. Watu usema tu kuna vitu vingine ambapo viliyomu huko angani na mimi sijaviona so kwa hivyo mimi nikiangalia usiku nikiangalia nyota hufikiria sana nini kinachoendelea huko na inanifanya kwanza nafurahi na nasikia vizuri kwa mahali ambapo naangalia nyota.

Ndiyo, nishawahinunua tikiti za Tukio, nikiwa chuo kikuu nakumbuka kulikuwa na Tukio la mwanamzishi mwanamziki aliyekuja mahali ambapo tulikuwa tunakaribu na mahali ambapo tulikuwa shuleni, town na mwanamziki huwa alikuja na nikanunua tikiti hizo kwa shilingi mia tano, pesa za Kenya, na nikaenda Tukio hilo na nilifurahia tu kuwa humo.

Nishawahi tembea ziwa, ziwa Nakuru, nikiwa katika shule ya upili, nishawai tembea ziwa nakuru na ziwa naivasha. Tulipoenda katika, tulipoenda kutembea na wanafunzi wengine wa shuleni kwetu Tulikuwa tumejipanga kama shule kuenda huko, wanafunzi wa kidato cha nne na tulienda ziwa Victoria ni tukaweza kuona wanyama kadha kadha wa kadha ambao nilifurahia tu kuona wanyama kama vile vifaru karibu na ziwa Nakuru huwa kuna wanyama na kuna jumba la wanyama kuishi humo ndani na nilieza kuona vifaru, simba na wanyama tu kadha wa kadha.

Inalingana ambavyo najihisi kwanza naeza kuandika kwa mkono au kompyuta kama ni wakati wa kusoma kusomea kitu ambacho kinaenda kuulizwa ama kama najiandaa kwa mkutano ama kitu yote ambayo naeza kupatana na mtu mwengine kuweza kuongelelea huwa napendelea kuandika kwa mkono Lakini kama ni kazi yangu mimi mwenyewe kibinafsi ambayo nafanya ambayo sitaoyesha mtu yeyote ama ambayo hatutaongelelea na mtu mwengine yeyote huwa napendelea kuandika kwa kompyuta.

Nyama ninayoupenda zaidi ni nyama ya mbuzi sababu unahisi ikiwa tamu na pia kwamba supu inayotengenezwa kwa nyama mifupa ya mbuzi hua pia tamu ukilinganisha na nyama ingine kama ng'ombe na nyama hii hua mimi hupendelea kula kwa ugali ama wakati mwingine nikitengeneza supu nayo ni nyama mchele ama pia ugali Lakini sana sana hua napenda ikuwe imechomwa so kwa hivo wa mimi hupenda kula nyama ya mbuzi ilioyochomwa.

Nisha wahi kujifunza kupiga gitaa mara moja nikiwa shule ya upili sababu shuleni kwetu kulikuwa kuna funzo la muziki Hata kama sijawai fanya somo hilo Nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa anasoma somo la muzike Kwa hiyo wakati mwingine nikipata wakati Labda ni wakati wa breki za kuenda kula chakula Chumba cha muziki na yeye Alafu alikuwa ananifunza kupiga gita Hata kama sikuweza kuelewa kufunzwa Lakini ni kitu ambacho kiliuwa kinaniifuraisha.

Tukio muhimu katika maisha yangu kwa sasa ni wakati nilipopata kuweza kumaliza masomo ya chuo kikuu na kupata degree ambayo inaweza kusaidia kuweza kupata kazi ambayo inayonisidia kujikimu katika kimaisha Kwa hiyo naona kama kumaliza chuo kikuu ni kitu ambacho muhimu sana ambacho kimefanyika maishani mwangu na ni kitu ambacho na furahia kimefanyika.

La hasha, sijawahi fanya yoga, lakini nishawai fanya mazoezi tu ya kibinafsi, ya kufanya nikue sishikani mwili. Kwa hiyo siezi sema ni yoga, lakini mimi hufanya mazoezi nyumbani, ya kufanya niwe huru kabisa mwili, kufanya shingo, miguu, mikono, iweze kuwa, iweze kuwa huru.

Mwezi wa mwaka na upenda zaidi ni mwezi wa disemba sababu kuna vitu kadhaa ambavo vinafanyika mwezi wa disemba huwa vinaeza kunifanya ni upende zaidi kwamba jamaa ndugu na marafiki wote huwa hawapo kazini ama wametoka kazini, wamepewa live kazini Kwa hivo tunatengamana na majamaa ndugu na marafiki ambao tumekaa sana bila kupatana nao kitu ingine kinachonifanya nipende disemba ni kwamba sheree ya sikuku ya krismasi ambayo inasherekea kuzaliwa kwa Yesu kristo katika dini yetu ya kikristo kwa hiyo ni muwezi muhimu sana.

Inalingana ni wakati upi wa kukula, wakati mwingine huwa naenda kula nje, wakati mwingile mara nyingi zaidi huwa nala nyumbani. Mi ni mtu ambae huwa napenda kupika nyumbani sababu chakula cha huko nje huwa sikiamini. Sana vile si napenda kupika chakula changu mwenyewe nyumbani ambavyo vile ambavyo ntaeka viungo ambavyo mimi navipenda. Sababu huwezi jua na unaeza enda kula chakula mahali huko nje na wanatumia viungo ambavyo wewe huvipendi ama viungo ambavyo vinakuharibikia kwa hiyo Mimi hupenda kula nyumbani lakini kama kwa mfano nimepata pesa hivi nachukua mpoa wangu tunaenda tunakula nyama mahali nje tu.

Njia zangu za kuwasiliana na watu ni kutumia mtandao wa kijamii, hususan mtandao wa facebook wa Facebook ama WhatsApp sana sana. Ni kiongea na marafiki mimi hutumia WhatsApp lakini shuguli za kikazi natumia WhatsApp na pia Facebook. Na pia lakini walioko karibu zaidi na mimi kama familia yangu mimi hupenda kupigia simu na kuweza kuongea na wao. Kutumia njia ya mdomo ama kutumia call ya video.

Mimi sana sana nakuwa na nakuwa mtu wa sinema nyumbani, mara nyingi, siku nyingi zaidi, lakini siku ambayo nitaamua kuenda sinema nje ni mara kama moja kwa muwezi nahakikisha nimeenda mara moja kwa mwezi nikiwa na mpenzi wangu, tunaenda sinema kuangalia filamu ambayo wakati huo ndio inaangaliwa na watu zaidi.